Ndiyo, napenda kuangalia nyota. Kuna utulivu fulani unaokuja unapoinua macho angani usiku. Nyota hunifanya nijisikie mtulivu na kunikumbusha jinsi dunia ilivyo kubwa na nzuri. Wakati mwingine napenda kuzitazama kimya kimya. Kufikiria ndoto zangu au tu kufurahia ule mwanga, mwanga wao mdogo lakini wa kuvutia.

Wakati wa baridi kali, napenda kujikinga na baridi na kujifanya nisijisikie huru. Na kujifanya nijisikie huru na mwenye joto. Huvaa nguo nzito kama sweta, makoti na soksi za joto. Pia hupenda kunywa vinywaji vya moto kama chai au kahawa ili nijipatie joto kutoka ndani. Mara nyingi hukaa ndani zaidi. Kuangalia filamu, kusoma vitabu au kupumzika. Ikiwa lazima nitoke nje, hujitahidi kufunika vizuri na kukaa kwenye maeneo yenye joto. Kwa ujumla, wakati wa baridi kali, hujitahidi kutumia kwa kupumzika, kujitunza na kujifanya nijisikie salama na mwenye joto.

Ninalinda faragha yangu mtandaoni kwa kuwa mwangalifu sana na taarifa ninazo shiriki. Huwa sitoi taarifa binafsi kama Neno Siri, Anwani Kamili au maelezo nyeti kwenye majukwaa ya umma. Pia hutumia maneno siri, madhubuti na tofauti kwa akaunti mbalimbali na hubadilisha mara kwa mara inapo bidi. Nina hakikisha pia kwa na chunguza mipangilio ya faraga kwenye mitandao ya kijamii ili kuthibiti ni nani anaweza kuona au kufikia tarifa zangu. Huwa makini na viungo au barua pepe za kutiliwa shaka na hujaribu kutumia tovuti salama pekee. Kwa kufanya hivyo, ninahisi niko salama zaidi na ninadhibiti vyema uwepo wangu mitandaoni.

Ndiyo, napenda kucheza ngoma. Kucheza hunifanya nijisikie huru na mwenye furaha. Hasa ninapo sikiliza muziki ninaupenda. Sihitaji kuwa mtalamu, hata kucheza kwa kujifurahisha tu nyumbani unisaidia, kupunguza msongo wa mawazo na kuongeza nguvu. Pia napenda jinsi ngomo inavyo weza kuunganisha watu. Iwe ni kwenye sherehe, hafla za kifamilia au tuna marafiki. Kucheza pamoja kuleta kicheko na kumbu kumbu nzuri. Kwa ujumla, ngoma ni njia nzuri ya kujieleza, kufurahia mziki na kujisikia vizuri kimuili na kihisia.

Ndio, napenda kutembea msituni. Kutembea msituni hunipa amani na kunisaidia kuondoa mawazo mengi ya kila siku. Napenda kusikiliza sauti za ndege, upepo unaoupita kwanye miti na harufu ya udogo na majani mambichi. Kuwa karibu na mazingira ya asili, hunifanya nijisikie nimeunganishwa na dunia na kunipa muda kwa kutafakari. Pia, ni njia nzuri ya kufanya mazoezi mepesi na kupumua hewa safi. Kwa ujumla, kutembea msituni ni shughli niyoifurahia kwa sababu inaniletea utulivu kwa mwili na akili.

Ndio, napenda mvua. Mvua hunileta hisia ya utulivu na upya. Napenda sauti ya matone ya mvua yanapogonga ardhi au paa. Kwa sababu, hunisaidia kupumzika na kufikiri kwa utulivu. Mvua pia hunikumbusha mwanzo mpya, kwani huifanya ardhi iwe safi na yenye uhai. Wakati wa mvua, napenda kukaa ndani, kunywa kinywaji cha moto, au kusikiliza muziki laini. Kwa ujumla, mvua inanipa hisia ya amani na faraja.

Wakati nafuraha kuwa nyumbani, mimi hupenda sana kutulia na kufurahia kile ninachokiita utulivu wa kidijitali. Huwa ninaanza kwa kutengeneza kikombe cha chai moto au kahawa yenye harufu nzuri. Kisha natafuta mahali pazuri pa kukaa. Karibuna dirisha ili nione mwanga wa jua au mandhari ya nje. Mara nyingi, mimi hutumia muda huo kusoma kitabu kizuri, au kusikiliza muziki wa taratibu ambao utanisaidia kutafakari na kuwa katika wakati uliopo. Ni wakati wangu wa nesting ambapo naweza kupanga bustani yangu ndogo au hata kufanya miradi midogo ya DIY ambayo nimekua nikipangia kwa muda mrefu. Pia, ninafurahia sana kuunda chakula cha jioni bila haraka. Nikizingatia kila hatua ya mapishi na harufu ya viungo jikoni. Kwangu mimi, kua nyumbani ni sehemu ya kuchaji betri zangu. Hivyo mimi hutumia muda huo kujistarehesha. Labda kwa kucheza na mnyama wa rafiki yangu, anaye nitembele au kupanga ratiba yangu ya wiki inayo kuja kwa utulivu. Huu ndio wakati ambapo ninahisi niko huru kabisa na ninaweza kufurahia vitu vidogo vidogo vinavyo fanya maisha yawe na maana.

Mji wangu wa kuzaliwa ni mahali penye utulivu mkubwa. Ulioko pembezoni mamilima ambako asubui huanza na ukungu mzito wa harufu ya miti ya misonobari. Nilikuwa na bahati ya kukulia katika mazingira ambayo asili ilikuwa uwanja wangu wa mchezo. Kitu cha kuvutia zaidi kuhusu mji huu ni mto mdogo unaopita katikati ya mji. Maji yake ni safi sana na kuna madaraja ya mbao yaliyo jengwa zamani ambayo bado yanatumika hadi leo. Mambo mazuri ninayo kumbuka ya ututoni ni wakati wa likizo za shule. Tulipo kuwa tukikusanyika na watoto wa majirani kucheza michezo ya kienyeji hadi jua linazama. Nakumbuka pia jinsi tulivyokuwa tukisaidiana kuvuna matunda kwenye bustani za nyumbani. Kila msimu ulikuwa na ladha yake. Kinachofanya mji huu kuwa maalumni ile hali ya usalama na undugu. Watu hawafungi milango yao kwa uhofu. Bali kwa desturi tu. Kwa sababu kila mtu ni mlinzi wa mwenzake. Hua nahisi hitaji kubwa la kurudi pale kila wakati ninapo hisi nimechoka na kelele za maisha ya kisasa. Mara nyingi ni wakati wa vuli. Wakati majani yanapoanza kubadilika rangi na kuwa ya dhahabu kwa sababu huo ndiyo wakati mji wangu unakuwa na mazingira tulivu zaidi ya kutafakari. Kurudi kule kunisaidia, kuchaji battery na kunikumbusha misingi yangu ya maisha. Umuhimu wa unyenyekevu, upendo na kudhamini vitu vidogo vinavyo zunguka.

Ninapoanza kazi, jambo la kwanza kabisa ninalolifanya ni kutengeneza mazingira ya utulivu, ili niweze kuzingatia. Huwa naanza kwa kuweka simu yangu mbali na kusafisha meza yangu ya kazi, kuona nafasi iliyo wazi kunanisaidia kuwa na akili iliyo wazi pia. Baada ya hapo, mimi hupitia orotha yangu ya majukumu niliyoiandaa siku iliyotangulia na kuchagua mambo matatu muhimu zaidi yanayohitaji nguvu zangu nyingi asubuhi. Kabla ya kuanza kusoma barua pepe au ujumbe zinazoweza kunitoa kwenye mistari. Pia, napenda kuanza na dakika chache za utulivu au kunywa chai yangu ya asubuhi huku nikipanga picha za jinsi ninavyotaka siku yangu iwe. Hii inanisaidia kuto kukimbizwa na kazi. Bali, mimi ndiye ninayeiongoza siku yangu. Kwangu mimi, mwanzo mzuri wa kazi sio kuanza kwa haraka. Bali ni kuanza kwa mpangilio na kusudi ili niweze kuwa na tija. Bila kupata msongo wa mawazo.

Uwezo ambao ningependa sana kuwa nao ni uwezo wa kuzungumza lugha zote duniani kwa ufasaha. Mimi ni mtu anayependa sana kuunganisha watu na kuelewa tamaduni tofauti. Hivyo kuwa na uwezo wa kuzungumza na mtu yeyote popote alipo katika lugha yake ya asili. Ungekua zaidi wa ajabu. Ingaliniisaidia kuelewa hisia na mawazo ya watu kwa undani zaidi, bila vizuizi vya tafsiri. Pia, kwa upande wa kufikiria kidogo, ningependa kuwa na uwezo wa kusimamisha muda. Maisha ya sasa yanakwenda kasi sana. Na mara nyingi, tunajikuta tukikimbizana na ratiba. Kama ningeweza kusimamisha muda ningetumia fursa hiyo. Kupata muda zaidi wa kusoma vitabu vyote vilivyo kwenye orodha yangu, kukamilisha miradi yangu ya DIY bila haraka, kufurahia tu ukimya na utulivu wa mazingira asili kwa muda mrefu zaidi kabla ya kurudi kwenye majukumu ya kila siku. Uwezo huu, ungenifanya nifurahie maisha kwa kina zaidi na kuwa na busara zaidi kwa sababu ningekuwa na mda usio na kikomo wa kutafakari na kujifunza.

Ninajilinda kutokana na vitisho vya mtandao kwa kuwa na umakini mkubwa na nidhamu ya kidijitali. Nikichukulia usalama wangu kwa, kama jukumu la kila siku. Hatua yangu ya kwanza na muhimu zaidi ni kutumia nywila. Imara na za kipekee kwa kila akaunti. Na kila mara ninatumia mfumo wa uhakiki wa hatua mbili. Ili kuongeza ulinzi wa zaidi. Hii inanipa amani ya moyo nikijuwa kwamba hata mtu akipata nywila yangu hataweza kuingia kwenye akaunti yangu kwa urahisi. Pia mimi ni mwangalifu sana na barua pepe au jumbe zinazohimiza. Haraka au zinazoomba maelezo ya binafsi. Mara nyingi mimi huzifuta mara moja. Nikihisi ni fishing. Ninahakikisha kuwa programu zangu zote na mifumo ya ulinzi imesasishwa. Imesasishwa. Kila wakati ili kuziba mianya yoyote ambayo wadukuzi wanaweza kuitumia. Zaidi na hayo ninaepuka kutumia wifi ya umma kufanya miamala ya benki au kuingia kwenye akaunti muhimu. Na badala yake ninatumia vpn au data yangu binafsi. Kwangu mimi, usalama wa mtandao ni kama kufunga milango ya nyumba yangu. Ni tabia rahisi lakini muhimu sana kwa ajili ya kulinda maisha yangu ya faragha.

Hapana, mimi sio mtu wa kuhifadhi vitu vingi vya kimwili vyenye dhamani kubwa ya kifedha, kama vile dhahabu au vitu vya bei ghali. Badala yake, mimi huhifadhi zaidi vitu vyenye dhamani ya kihisia na maarifa. Kwangu mimi, kitu cha dhamani zaidi ninachoweza kumiliki ni mkusanyiko wa kumbukumbu, picha za zamani za familia yangu na vile vitabu ambavyo vimebadilisha jinsi ni na vyoona ulimwengu. Pia, ninathamini sana faragha na usalamu wa taarifa zangu. Katika ulimwengu wakidigitali, taarifa zangu binafsi na kazi zangu za ubunifu ni vitu vinavyo hifadhi kwa umakini mkubwa kwa kutumia mifumo imara ya ulinzi. Hata hivyo, nikitoka nje ya ulimwengu wakidigitali, kitu cha dhamani zaidi ni nacho hifadhi nyumbani kwangu ni ule utulivu na amani niliyo itengeneza. Ni mazingira ambapo na hisi niko salama na huru kuwa mimi mwenyewe. Kwa ufupi, dhamani yangu haipo kwenye kile ninacho weza kukiweka kwenye sanduku la chuma na kukifunga kwa kufuli mbali ipo kwenye mahusiano niliyo imarisha na watu wangu wakaribu. Amani ya akili ninayo pata ninapokuwa kwenye mazingira yangu tulivu.

Ndiyo, nimesafiri kwa ndege mara kathaa na kila safari huwa inanipa msisimuko ule ule wa ajabu. Kuna hisia ya kipekee sana wakati ndege inapoanza kuongeza kasi kwenye njia yake na hatimaye kupaa angani. Ni wakati ambapo ulimwengu wote unaanza kuonekana mdogo na wenye mpangilio kutoka juu. Kupaa juu ya mawingu na kuona jua likiwaka huku chini kukiwa na giza au mawingu mazito ni jambo linalo nikumbusha jinsi ulimwengu wetu ulivyo mkubwa na wenye kustaajabisha. Safari za ndege kwangu ni zaidi ya usafiri tu. Ni fursa ya kutafakari na kuwa na wakati wangu binafsi. Napenda sana ule muda nikiwa nimekaa karibu na dirisha, nikiwa nimevaa vichwa vyangu vya sauti, nikisikiliza mziki tulivu au kusoma kitabu, nikama niko kwenye kisiwa kidogo, kinacho elea angani. Mbali na kelele na harakati za kawaida za dunia, pia kusafiri kwa ndege kunanifundisha uvumilivu na nidhamu. Kuanzia mchakato wa ukaguzi wa usalama hadi kusubiri kwenye lango la kupanda ndege. Kila safari ni mwanzo wa hadithi mpya na nafasi ya kuona urembo wa dunia kutoka upande ambao hatuuzoei kila siku.

Shughuli ninayoipenda zaidi na inayo nisisimua umbunifu wangu ni uandishi wahadithi za kusadikika. Kuna nguvu ya ajabu katika kutengeneza ulimwengu mpya kuanzia mwanzo. Kuunda wahusika wenye sifa za kipekee na kupanga matukio yanayo weza kumpeleka msomaji kwenye safari ya mbali bila yeye kuondoka alipo. Kwangu mimi, uandishi ni kama uchoraji, lakini badala ya kutumia brush na rangi, mimi hutumia maneno kujenga picha na hisia. Ninapo kuwa na kalamu au kompyuta yangu nahisi niko huru kabisa. Shughuli hii inaniruhusu. Kuchunguza vipi kama naweza kufikiria jinsi maisha yangekua kama kusingekua na mvuto wa dunia au kama miti ingeweza kuzungumza. Kuelewa hisia. Kuandika kunanisaidia kuingia kwenye viatu vya watu tofauti na kuona dunia kupitia macho yao. Jambo linalonifanya niwe na uelewa mpana zaidi wa binadamu. Kupata utulivu ni aina ya tafakari ambapo kelele zote za dunia zina zinatoweka na kubakiwa tuu na sauti ya hadithi inayozaliwa kichwa mwangu. Pia mara nyingi mimi huanganisha shughuli hii na upigaji picha wa mandhari. Ninapopiga picha ya msitu uliogumbikwa na ukungu au mtaa wa zamani wenye taa za manjano picha hiyo inakua mwanzo wa hadithi mpya nianze kuiandika kuandika ni mzunguko wa ubunifu unaolisha akili yangu na kunifanya nione urembo katika kila kitu kidogo ninachokizunguka.

Linapo kuja suala la mkate, mimi nishabiki mkubwa wa mkate wa nyumbani au wa nafaka zisizo kobolewa. Hasa ule uliotiwa mbegu kama alizeti, malenge au ufuta. Napenda mkate ambao unauzito na unakupa hisia ya kushiba. Lakini pia ukiwa na ukoko, mgumu kwa inje na ukiwa laini kwa ndani. Kuna kitu cha kipekee kuhusu mkate wa aina hii, harufu yake. Hakuna harufu nzuri duniani kama harufu ya mkate wa nafaka ukiwa unachomwa jikoni. Inafanya nyumba nzima ihisi joto na ukaribishaji, utofauti. Napenda jinsi unavyoweza kuendana na kila kitu. Iwe ni kuupaka siyagi kidogo wakati bado unamoto au kutumia kutengeneza sandwich yenye mboga mboga mbichi na parachichi. Faida za kiafya. Inanipa nguvu ya kutosha kuendelea na shughuli zangu na ubunifu au uandishi bila kunifanya nijisikie mchovu haraka. Pia siwezi kukataa mkate wa vitungu saumu uliotiwa iliki au oregano. Ni chaguo langu namba moja, ninapofurahia chakula chajioni na marafiki au familia.